Kuna kipaumbele cha haraka au muhimu. Baruapepe au meseji zinaitaji jibu haraka au urgent hupewa kipaumbele cha juu. Kuna kipaumbele cha kawaida E-mails zisizo dharura lakini zinahitaji jibu ndani ya muda. Kipaumbele cha chini au kificho na muhimu E-mails au meseji zisizo dharura, spam, promotions au zile za marketing.